Mimi huenda mahali pa ibada kulingana na ule mpangilio wa wiki ama wa mwezi kama vile kwa mfano kuna jumapili kuna ule ushirika wa jumapili ile ibada ya jumapili kila jumapili kila wiki na pia kuongezea hiyo pia kuna ule ibada ya katikati ya wiki kama mara moja kwa wiki na pia kuongezea pia kwa mwezi pia kuna ile ushirika ama ibada ile inafanyiwa nje katika mtaa nje mtaani ya ile ambapo haifanyiki katika kanisani ama kwa mshirika wa kanisa vile vile kuna ile ibada ile mnajumuika na makanisa mengine kama siku mbili ama siku tatu sasa pia inategemea na ule mpangilio wa kanisa inatagemea na ile katiba ya kanisa vile imepangwa na vile mtashiriki hizo maibada pia kuna ile ibada ya ijumaa ile ambayo mnajumuika usiku ambayo kwa wakati mwingi inaitwa kesha hii ni ibada ambayo inafanyika usiku kila wiki inafanyika kwa kanisa kila wiki na hapa pia hutegemea mimi kibinafsi naenda kuna ile ibada ya jumapili hiyo lazima niende pia kuna ibada ya hapo katikati lakini sasa hapo ya hapo katikati inategemea na jinsi jinsi ninavyo jinsi nimepanga ama nimepangiwa kule kazini iwapo nina nafasi nitaenda lakini kama sina nafasi pia sitaenda.